Mimi napenda arufu ya viungo. Sana sana harufu ya kitunguu saumu. Hii harufu unipatia harufu nzuri sana sana nikipika chakula, zinanukia vizuri na unafanya chakula hiwe inanivutia sana.

Mimi huwa napenda kununua viatu, kwa sababu mimi huwa navutiwa na viatu ambayo ni aina mingi. Kuna zile ambayo tunaita rubbers, kuna zile flat shoes na pia kuna zile za heels ambazo huwa zinanifuraisha sana. Mimi kwangu kumejaa viatu.

Ili nikuwe na afya nzuri, huwa napiga zoezi ya asubuhi nikiamka, alafu napenda kunywa maji lita nane kwa kila siku, na pia mara kwa mara huwa naenda namwona daktari wangu ili kujua kama niko sawa ama kuna kasoro yoyote.

Hapana, huwa sisomi gazeti lakini huwa napitia pale mtandaoni kama pale Twitter, huwa napata mambo yote yako kwa gazetini yameandikwa pale nasomea pale. Ama pia mtandao wa Facebook kila kitu napata pale kutoka kwa gazeti.

Timu nayoipenda ya mpira wa miguu naipenda timu yetu ya Kenya ambayo ni Arambe Stars kwa sababu ina wachezaji odari sana ambao pia uchezea mpira wa miguu kwa inji zingine ja inji ili kutuwakilisha. Napenda iyo timu.

Ili mazingira ya kazi kuwa mzuri, tunafaa kulinda miti na kuipalilia vizuri na pia kuweka taka mahali inafaa, tusikuwe tukitupa takataka ovyo ovyo na pia kufagia mazingira uwe inapatia hewa nzuri.

Wakati wa mgogoro, huwa natulia najiondoa mwenyewe. Halafu namtafuta yule mtu tulikuwa tuna migogoro na yeye, wakati kila mtu ametulia hasira imerudi chini, tunaongea kwa upole lakini sipendi kubishana ni heri nijitoe mwenyewe.

Mtaa wangu naupenda kwa sababu ukona upole na ukarimu, watu wanaoishi hapo hawapendi vurugu, wanapendana na mtu haezi pita mwenzake bila kumusalimia ama kumujulia hali asubuhi mchana na hata jioni, watu wanapendana wote pamoja.

Mahali napoishi ni mahali kuna majumba ya chumba rumu mbili ambapo watu wanapendana alafu tunapenda kuishi kwa umoja na kuna uwanja ambao tunapenda kucheza mpira wa miguu na hata mpira wa vikapu na majirani wangu kwa umoja.

Mazoezi ya mwili nafanya marambili kwa siku. Asubui naamka na ruka kamba na pia kupiga densi kupitia muziki wa radio na jioni pia napenda kutembea polepole nikiwa na umbwa wangu.

Mimi napenda paka kwa sababu paka huwa ananifraisha na huwa na upendo. Simuogopi kama vile umbwa sa zingine huwa mkali. Paka huwa na upendo na tena anapenda ata kulala karibu na kitanda yangu. Upendo wake ni wa dhati mimi na yeye.

Kompiuta naitumia sana sana kwa kazi yangu ya ukalimani kwa sababu mimi mwenyewe nafanya kazi yangu ya ukalimani kwanzia masaa ya saa kumi hadi saa saba ya usiku. Kwa hivyo kompiuta yangu sana sana ni ya kufanya kazi ya mtandaoni na kutafuta hela.

Ndiyo napenda maua. Maua ni njia moja ambayo mtu wakinipatia na inakuwa ni ishara kuwa huyo mtu ananidhamini na anadhamini urafiki wetu. Ama mimi mwenyewe napenda kupatia rafiki zangu maua kwa sababu ni njia moja ya kuonyesha upendo kati yetu.

Ndiyo hua nagawanya taka zangu kila siku ya jumamosi. Saa nne kamili, unapata mtu wa taka amekuja, unapata mimi mwenyewe nimezigawa, zile za makaratasi, na zile za vyakula vyakula zimebaki nimeziweka kando ili kufanya kazi yake ikuwe rahisi kubeba.

Mimi napenda mwezi ambayo niliyozaliwa ambayo ni mwezi wa kumi. Mwezi huo huwa naweka sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Ambapo marafiki wangu pia wanakuja, tunakula pamoja, wananiletea zawadi na tunasherekea pamoja. Iyo mwezi huwa mwezi wa furaha sana.

Napenda mkate wa festive mkate huu auna sukari nyingi na tena umetengenezwa vizuri na ni laini sana. Napenda kukula huu mkate kwa sababu huwa ni mkate ambao unanipatia ladha mzuri sana sana nikinywa na chai ya maziwa.

Aina ya keki na panda ni keki ya velvet red. Iyo keki inakuanga tamu na sana sana ikiwa haijaekwa sukari mingi. Keki hii ina ladha mzuri na kwanza ile rangi yake nyekundu. Iyo keki huwa inanifurahisha sana.

Nimewai weka rafiki yangu wakaishi na sisi kwa muda mrefu sana kwa sababu akuwa na mtu wakuishi na yeye. Sikuwahi muitisha hela, alikuwa anakula, halipi kodi ya nyumba na chakula alikuwa anakipata bila malipo. Hiyo ndio wema nimewai fanya.

Kwa mwezi napenda kuenda sinema mara moja. Kwa hivo napata kila mwezi naenda sinema. Kwa hivo kwa mwaka unapata nimeenda kutazama sinema kwa mara kumi na mbili. Hiyo kila mwezi natembelea sinema. Kwa hivu nikisema mara kumi na mbili.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu inakuanga njia moja ya kupiga zoezi. Alafu inafanya njia moja pia ya kujinyosha sana sana kama nimeshinda nimeketi sana kwa muda mrefu. Inafanya misuli yangu na mishipa inakua raisi, inawacha kushikana inakuwa nyembamba.

Nikitaka kustarehe, huwa nayachukua vitu zangu wakati wa wikendi naenda kuogelea ama pia, napenda kusoma kitabu nikiwa nimekaa chini ya kivuli cha mti. Kwa hivyo napenda kuogelea na kusoma vitabu hizo ndo vitu mbili za starehe kwangu.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa huko kisii, na mji huu ni mji unaojulikana kwa sababu ya ndizi na mji ambayo mazingira ni ya kijani kabisa na watu wa huko wana upendo na pia kuna masoko mingi yanauza ndizi.

Ndiyo napenda popcorn. Popcorn napenda kuzipika sana sana sana kupikia mtoto wangu. Napenda kupika nikichanganya na asali ampapo unapata zinakuwa tamu sana na napenda kuzila nikichunywa na juisi ya machungwa.

Ndiyo napenda kuogelea. Kuogelea ni njia moja ya kupiga zoezi. Inafanya pia mtu kupunguza uzito kama ulikua unataka kupunguza uzito. Kuogelea pia ni njia moja ya kupatana marafiki wa aina mbali mbali na kupatana nao na kutengeneza urafiki.

Ndiyo nimewai kuona bahari. Nimewai enda huko likizo Mombasani na nikaona bahari sana sana wakati wa asubuhi ama wakati kumetulia tukaingia bahari kuogelea huko. Na pia ilikuwa inafraisha sana kuoga kuona bahari rangi yake ya blue.

Kumbukumbu za shule nzuri nilikuwa nazo ni zile za kucheza mpira wa kikapu. Mpira huu ulikua unafuraisha sana ambapo tulikuwa sisi ndio washindi sana kwa hiyo sekta ya kucheza mpira. Na shule yetu ilikuwa namba moja kila wakati.

Kifaa changu kwa siku nakiweka chaji mara moja kwa sababu ni kifaa ambacho kinaweka moto kwa muda mrefu sana na tena unapata tena siwa sikitumi sana mara nyingi kwa siku moja mara moja.

Pesa zangu huwa napenda kuzifadhi kwa benki. Kwa sababu hii benki yangu ya NCBA huwa inanipatia faida kila mwezi ninapoeka pesa. Kwa hivyo kila mwezi nikipata mapato hata kama si mwezi ama kila wiki hua naziweka kwa benki yangu ya NCBA.

Mimi napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu kwa mtandao uwa inaleta mambo moja kwa moja vile iliotendeka ama pia kuona kupitia kwa video. Kwa ivo habari ya mtanda naidhamini sana kuliko kusoma gazeti yenyewe.

Wikendi uwa napenda kuamuka kunywa kiamusha kinywa naosha vyombo na tengeneza nyumba alafu na chukua vifaa zangu za kuenda kuogelea na marafiki zangu baada kutoka kuogelea na kuja na pika chakula ya jioni ambayo ni chapati na nyama.

Kazi ninayo dhamini zaidi ni kazi yangu ya ukalimani. Kazi hii inanifanya nijiisi kuwa nawasaidia watu ambao wasio weza kuelewana wakiwa wawili. Na mimi huwa napenda kutafsiria mugonjwa na daktari ili waweze kuelewana. Naipenda sana.

Mimi napenda kuvaa viatu za sport shoes ambazo ni rangi nyeupe. Napenda sana hizo viatu kwa sababu huwa nikitembea, huwa sichoki nazo zaidi, sana sana nikitembea safari ya mda mrefu. Hizi viatu unafanya nijihisi kuwa sijachoka hata kidogo.

Ndiyo napenda kusikiliza redio sana sana siku ya jumapili wakati kuna mahubiri, nyimbo za kumsifu Yesu, unapatanga asubuhi napenda kusikiza redio sana kabla mimi mwenyewe kuondoka kuenda kanisani na tena jioni napenda kusikiliza vipindi za kuchekesha.

Ndiyo napenda kutumia mtandao ya kijamii sana sana kama pale LinkedIn. LinkedIn imefanya nieze kupata kazi na pia nimeeza kupatana watu wa aina mbali mbali kutoka inchi tofauti na watu wanaongea lugha tofauti kuliko ile yangu nimejua mwenyewe.

Mimi napenda kunywa soda baridi ya Coca-Cola, ambayo hufanya nijihisi kuwa hata nikikula sana, huwa sishibi sana ama tumbo yangu inibane sana. Kinywaji hii nikieka na limau ndani, huwa kinakunywika vizuri sana na kuvutia.

Habari uwa naipata kupitia mtandaoni simu yangu pale tiktok. Uwa naenda pale kwa mtandao wa tiktok na napata habari zote zinazote ndeka duniani mzima. Kwa sababu tiktok uwa inaleta mambo moja kwa moja bila ata kuficha.

Ndiyo, mimi napenda kujaribu vyakula vipya ya aina mengi. Sana sana nikiona vyakula vimepikwa, huwa naweka hiyo video kwa simu yangu. Halafu napata wakati wa wikendi na jaribu kupika hizo vyakula ambavyo nimeona pale mtandaoni. Ni njia bora ya kujifunza.

Mandhari ambayo mzuri nimewai enda ni ile miziamu yetu ya Kenya. Nilienda nikajionea wanyama aina mbali mbali wamewekwa pale kama vile nyoka wale wakubwa duniani kama anakonda na pia kuona wanyama aina mbali mbali kama simba ambao wamewekwa pale wakifuraisha watalii.

Ndiyo kulima nimewai kulima lakini kuna jambo moja ilitokelezea. Niliweza kujilima kidole kwa sababu ilikuwa mara yangu wa kwanza. Lakini kutoka hapo nikajua kulima na najua kupalilia sana sana kulima na kupanda mboga zangu za kienyeji.

Ningependa kutembea nchi ya ufaransa. Nchi hii uwa inanivutia sana sana sana kama hile Eiffel Tower. Ningependa kutembea pale, nieze kusikia watu wa kizungumza, nieze kutembelea mikahawa yao ni kanywa kahawa zao na sikia ni tamu.

Utotoni kumbukumbu naikumbuka kweli ni ile nilikuwa napenda kutengeneza doli zangu na matope. Ulikuwa unapata mamangu akilima mimi niko pale shambani namtengeneza mtoto wangu wa doli nikitumia matope. Ilikuwa kitu ya kufurahisha sana nikiona nimetengeneza mtoto.

Alaa, wakati umeme umepotea ama kukatika, huwa nachukua nafasi ya kupumzika, naanza labda kuoga, ama kusoma kitabu, ama kutoka na kwanza kutembea, ili nikirudi, nipate umeme umerudi, nikaanza kufanya shughuli zangu za kompyuta.

Mara nyingi wikendi huwa napenda kujaribu kufanya vitu vipya kama vile kupika vyakula vipya na kupikia familia yetu kwa sababu familia yetu wanapenda kutembelana wikendi. Kwa hivyo wikendi yangu huwa napenda kupika vitu kama chapati, mahamri na hata samosa.

Msimu wa mwaka naopenda ni Msimu wa disemba. Hapa kunakuanga na sherehe kweli kweli. Siku ya kusherekea krismasi, wageni kutembea, kupika vyakula tamu tamu, na hata kuenda likizo mtu ukiwa umejipanga na hela zako. Inakuanga siku ya mwaka nzuri.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandaoni na napenda kujifunza somo mpya kama somo la kutumia AI bandia kwa sababu siku izi mambo yamebadilika ama napenda kujifunza mambo mapya kama kupika na pia kusoma.

Laa ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa sana. Sana sana wakati wa jioni bada ya kula. Maziwa huwa ni njia moja na najihisi kuwa niko karibu na nyumbani kwa vile mimi naishi hapa mjini. Maziwa ni bora sana kwangu.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu mimi mwenyewe ni kama kiongozi napenda kuongoza watu na nikisimamia watu huwa pia napata nafasi ya kuwafunza ile somo niko nayo ama ujuzi ambao niko nayo mimi mwenyewe kusimamia huwa napenda.

Tukio muhimu sana kwa maisha yangu ni wakati nilieza kujifungua mtoto wangu msichana. Hii siku ilikuwa ya furaha sana kwa sababu nilijua nimepata rafiki ambaye hata weza kuniacha ni rafiki wangu wa milele na ni wadhati. Hii siku ni muhimu sana.

Swali nzuri, wakati nahitaji msaada huwa namwangalia mwenzangu ambaye hana kazi namuomba kunisaidia kwa sababu umoja huwa tunafanya mambo mingi pamoja na pia unafanya kazi inakua rahisi kwa hivyo kuomba msaada ni kitu mzuri.

Kweli swali nzuri sana. Hesabu nani hapendi? Ndiyo napenda hesabu kwa sababu hili ilikuwa somo langu nzuri sana pale shule ya sekondari ambapo nilipata alama tisini. Hesabu ni kitu muhimu sana kujua kwa maisha ya binadamu.

Kitu ambao unipa motisha kazini ni pale bosi wangu akitupongeza kwa kazi nzuri ambao tumefanya. Ama unapata bosi wetu amepanga sherehe ya sisi wafanyi kazi kusherekea kwa ile kazi nzuri tumefanya. Hii uwa inatupatia motisha sana.

Ndiyo napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu sana na sana mtu akiwa nchi ya mbali napenda kuongea na yeye nikimwona kwa video kwa sababu hiyo inakuanga njia moja ya kufanya ni jihisi kuwa niko karibu na yeye kwa sababu huwa tumekosekana kuonekana kwa mudamu mrefu.

Mimi huwa napenda kuamka na jua kwa sababu kulala kwangu si kwa mapema. Nikiamka na jua, hapo unapata nimelala, nimepumzika vizuri, na tena baridi ya asubuhi haiwezi kuniingia kwa sababu huwa nikona mzio wa baridi ya asubuhi.

Jukumu nalopenda kazini sana sana ni ile kusimamia wenzangu na kuwaongoza kazini na kuwafunza. Na tena pia napenda kufunza wanafunzi ambao wametoka shule ya university kuja kujifunza kazini. Napenda kufunza sana kwa sababu mimi ni mfunza.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu inakuanga ni njia bora ya kutumia wikendi. Napenda kulima, napenda kupalilia maua ambayo yanifurahisha na pia napenda kupanda zile mboga za kienyeji mimi huwa natamani kuziila kutoka shamba langu bustani.

Napenda kutembea mahali kuna miti, ambapo kumezungukwana miti ya kijani, na tena mahali ambapo kuna maua ambayo naeza penda kuchuna nikirudi nayo nyumbani kupelekea mtoto wangu kama zawadi. Napenda kutembea mahali ambapo apana vumbi.

Maktabani napenda kuenda maramoja kwa mwezi kwa sababu hapo ndio napata nimekua na vitu mingi za kuenda kutafuta pale na kusoma mara moja kwa mwezi huwa inasaidia sana na naeza kuchukua muda kutafuta kitu nilikuwa nataka pale.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu historia ni njia moja ya kuelewa maisha yetu na historia ambao tuliotoka. Sana sana huanapenda kujifunza historia yetu ya Kenya na vile viongozi wetu walifika uongozini.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu ambaye ana nidhamu, mtu ambaye anapenda kusaidia watu ambao wasiojiweza, mtu ambaye akona moyo mkunjufu na mtu ambaye anapenda watu anaoishi nao.

Napenda kuenda madukani wakati wa jioni na asubui. Wa asubuhi unapata hakuna juakali ni kitafutaki ya mshakinyo. Na jioni unapata wakati jua limeenda chini naenda kutafuta chakula ya jioni ya kupika. Hizi ndio makati napenda kuenda sukoni.

Mafunzo bora ningetaka kupokea kazini ama kupata ni chinzi ya kuwa kiongozi bora, chinzi ya kusikiza migogoro na kutatua migogoro katikati ya wafanyikazi ambao hawasikizani. Hio ndo mafunzo ningetaka nikiue nayo bora zaidi.

Kwa kweli sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi ukizungumza kuhusu siasa unapata migogoro imetokea kati ya mwenzako mnaanza kugombana na chuki inatokea kwa sababu unapata kila mmoja kuna yule mtu wake anapenda.

Mimi napenda kufuata Citizen TV kwa sababu huwa na vipindi ambavyo vinavutia na zinafunza mambo ya binadamu ya kila siku na pia ikona vipindi za watoto ya kuchekesha na pia kuna mazoezi ya saa kumi napenda kufuata.

Zoea nzuri ambayo nililojenga ni kuamka mapema, kupiga ishara yangu na kupiga zoezi na kisha kwanza kazini. Zoea hii imenisaidia sana na kujihisi mwili wangu ukiwa na afya nzuri na siku yangu kuenda mzuri.

Ili nijitunze bora, huwa nafanya zoezi. Nafanya zoezi ya yoga, napenda kuruka kamba, na pia napenda kunywa maji mengi na matunda. Na vile vile napenda kutembelea daktari wangu mara kwa mara ili kunifanyia ukaguzi na kuniangalia vile mwili wangu uko.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama, paka. Paka wangu Dora alikuwa ni mnyama mzuri sana hadi ile wakati umbwa kali ya jirani aliweza kukula mnyama wangu. Tangu iyo siku sijawai mpata tena mnyama wakufuga mzuri kama paka wangu.

Kila ninapoamka huwa kwanza asubuhi huwa kwanza naomba, kisha na amka na tengeneza kiamsha kinywa, alafu naosha vyombo zangu na panga jikoni yangu, alafu na osha nyumba sebuleni na kupanga viti na kisha kutafuta chakula mchana.

Kabla ya kulala kila jioni huwa napenda kumshukuru mungu na kumwambia asanti kwa kunilinda kwa siku yangu yote. Baada ya hapo huwa naingia kulala na tena pia kitu ingine napenda kufanya ni kutazama televisheni kidogo kabla ya kulala au kuingia mtandaoni kwa TikTok.

Kila napenda kufanya kupunguza matumisi ya plastiki ni ku washa vizuri na kukirudililia. Kwa sababu kushinda kutuma, kuntupa ama kununua kingine, iyo ni kuongeza uchafu wakati unatupa na kununua kingine.

Kweli kumbu kumbu ya kutisha niko nayo ni wakati umbwa wa jirani alinikimbisha, kidogo anikule na mtoto wangu. Kumbu kumbu hii ni kikumbuka huwa inanitisha kweli kwa sababu na jiona ni kama hiyo wakati hiyo umbwa kweli ingenikula mimi na mwanangu.

Kweli nikiwa na furaha nyumbani huwa napenda kuweka mziki, ukiimba na mimi nikifanya shughuli zangu. Ama huwa natazama televisheni nikikula popcorn zangu na soda yangu baridi ambayo nimejiandalia mwenyewe ya machungwa au maembe.

Kweli wakati wa mapumziko kazini huwa napenda kulala. Ndiyo, najua inachekesha lakini huwa napenda kujiekelea tu kidogo nilale nipumzike ili nikiamka nijikute niko mchangamfu wa kufanya kazi tena bila kujihisi nimechoka au kuchokesha akili.

Mda wangu wa kutumia na familia napenda kupikia familia yangu, ama napenda kuenda kuogelea na familia yangu tukiwa pamoja, ama wikendi tunatoka tunaenda kutembea mitahani, tukikula, vitumbua barabarani pole pole, tukiongea story.

Kwa kweli mimi sipendi kuvaa ndevu, napenda kunyoa inanifanya najiona kuwa niko msafi, tena inafanya maisha yangu inakuwa raisi sana sana wa kuoga, kwa sababu mi ukweli niko muvivu wa kuchana ndevu, kwa hivo kunyoa inakuanga raisi kwangu sana kuliko kuvaa ndevu.

Napenda kuwa mahali pa mazingira matulivu, mahali hakuna kelele, na pia mahali hakuna vumbi, na pia mahali hakuna magari zinapita kupiga kelele mara kwa mara, na pia mahali ambapo majirani ni watulivu wenye upendo na kupenda majirani wenzao.

Chakula nachopenda zaidi ni pilau kwa sababu ni chakula kinavutia mno kweli. Pilau inakuanga chakula ambayo ukiikula unatamani usiweke chakula kingine mdomoni kwako. Ama hata ukiipika kwako unasikia tu majirani wanakwambia jamani hebu nigawie kidogo pia mimi nisherehekee.

A shukuli zangu za siku za mvua inakuanga sasa wakati wa kupalilia, kupanda mboga, kupanda mimea, aina mbalimbali kwa sababu hapo napata sasa shamba zimepata maji ya kutosha na mimea inaeza mea vizuri. Na pia inakuanga wakati mzuri wa kupanda maua na kutulia nyumbani.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kwa kwanza kuandika ratiba. Huwa nimeandika ratiba kuanzia siku ya kwanza ya jumatatu hadi siku ya mwisho ya kanisa ambayo ni jumapili. Huwa naandika ratiba yangu ya kuniongoza vile wiki yangu itaenda.

Akweli mimi napendelea maali pakimya kwa sababu kulingana na ile mazingira naishi na kazi nayofanya nataka kuishi maali ambapo pamekimya sana, hakuna kelele na hakuna vurugu. Kwa sababu pia maali pakimya hukupatia utulivu mojoni mwako.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kazi nyumbani ni njia moja kujua kama wewe unapenda kazi au hupendi. Na pia nikifanya kazi ya nyumbani huwa najifanya nakua na shughuli bila kukaa bila kufanya kazi yoyote ama kujipea shuguli ya yote.

Simu yangu napenda kuitumia kupigia marafiki zangu, kuongea na jamii yangu ambayo haiko karibu na mimi. Na pia natumia simu yangu kufanya kazi za mtandaoni za kila siku. Na pia simu yangu pia napenda kuitumia kucheza michezo iliyoko.

Ndio ni mewai safiri kwa ndege kuenda likizo pale Mombasa. Apo nilipanda ndege ya jambo jet na ilikua furaha sana kupanda ndege marayangu ya kwanza. Nilifurai kujiona angani nikiangalia watu chini na majumba ikionekana ikiwa ndogo kama.

Mimi kweli napenda kinywaji ambayo imetengenezwa na maembe kwa sababu hiyo kinywaji huwanga tamu sana. Na sana sana ni sipende kunywa kinywaji ambayo imetengenezwa kwa mikahawa ila napenda kunywa kinywaji ambayo mimi mwenyewe nimejitengenezea nyumbani na maembe yangu.

Ndiyo, ndege wa kufuga nyumbani niko na kasuku. Kasuku wangu nampenda kwa sababu siku hizi, tumezoeana hadi ni kila kitu nafanya huwa ananihiga, nikiongea ananihiga, nikimba pia yuanza kuimba, ama nikiita mtu pia yeye anaanza kuitana.

Kweli mafunzo ya kazi ambaye menisaidia sana ni kuwa ni vizuri kuwa na ratiba yako ya siku ya kazi ama ya wiki. Ukiwa umepanga ratiba yako, basi unapata kazi yako inakua laini, inakua nyepesi na unajikuta kuwa hauchoki sana kwa sababu unafuata ratiba.

Mchezo naopenda katika olimpiki ni mchezo wa kikapu kwa sababu mchezo wa kikapu unakuanga unasisimulia chinzi vile wana dada ambao wanachezo hiyo mchezo wa ambao wakona umairi yao ni warefu na chinzi wanavyo shirikiana ili kueza kushinda hiyo mchezo.

Kweli mahali nimewahi safiri ni kuenda Mombasa pale diani. Mahali hapo nilieza kujivinjari, nikaona bahari, nikaweza kuogelea, na pia nikaweza kukula vyakula vya pwani ambavyo nimekuwa nikisikia tu kwa runinga ama televisheni.

Ndiyo napenda mziki wajadi kwa sababu mziki wajadi ni mziki ambao unamafunzo mengi na unamafunzo ambayo watu wengi hawajui. Kupitia hiyo mziki wajadi kuna mafunzo mengi mtu unajifunza ambao mziki wa siku hizi hauna hatakidogo.

Siku kuu mimi uwa na sherekea kuenda kutembelea marafiki zangu ama kupikia famili yangu tukiwa sisi wote pamoja na bada ya hapo tunaenda matembezi kutembea ama kujiburudisha kwa mikahawa ambayo ilio na mziki wa kitamaduni.

Kwa kweli maraga yangu mtandaoni, mimi nailinda kwa huwa sijiungi na vikundi ambayo linapenda kuongea mambo mbaya kuhusu watu wengine. Na tena natakanga vikundi ambao inaongea mambo ya kujijenga, hapo napata varaga yangu nimeitunza vizuri.

Mimi napenda mnyama ambaye ni umbwa. Kwa sababu umbwa ni mnyama ambaye anaezalinda boma, anaezafukuza wezi, na pia ukiwa na umbwa huwezi kuwa na uoga wowote hata usiku ukilala nyumbani ukiwa pekee yako. Kwa sababu umbwa huwa anajua hatari na anaweza kuitana kwa sauti.

Siku yangu ya kuzali napenda kusherekea, kuenda, kutembea, kuogelea. Baada ya hapo nakuja nyumbani na pika chakula ambao nayo ipenda na kula nikiwa na mtoto wangu. Na pia napenda kutengeneza keki ambayo nayo ipenda na ratha napenda ili na sherekea siku yangu.

Ndiyo napenda kuvaa saa kwa sababu saa hunisaidia sana kujua muda umesonga vipi na pia hunisaidia kuangalia muda ambao unaotumika kufanya kazi zangu za siku. Saa pia hunisaidia sana kujua nimetembea hatua ngapi kwa siku wakati natembea jioni.

Ndiyo ni mewai fikiria kuanzisha biashara yangu lakini bado niko na uwoga. Uwoga nikua ni je nikienda hasara baada kwanza iyo biashara ama nikienza biashara kama nitapata wateja kama vile watu wengine wako na wateja wengi.

Ndiyo mi napenda kutoa sadaka ata michango. Kanisani nikienda lazima nibebe sadaka nikamtolea mungu shukrani. Na pia michango huwa nachanga nikiwa na hela ya kusaidia. Kwa hivo mimi hizi zote mbili napenda kuzifanya nikiwa niko na hela.